Jambo muhimu katika dini yangu ni kufuata maadili na mienendo na kukaa katika vile biblia na kitabu cha dini vile kinachosema Nikikaa katika hayo maadili na mienendo ndiyo muhimu katika maisha yangu.

Naipendelea mazingira ambayo imetulia, haina mng'ang'ano, mazingira ambayo haina mabishano na imetulia. Mahali kuna amani ndio kazi huwa inafanyika haraka na hapo ndipo mahali ambapo naeza penda kuwa.

Ndiyo, napenda kucheza mchezo ya ubao, maana ni mchezo ambao unafurahisha sana, na ni mchezo ambao si mgumu sana, ndio maana naupenda. Kwa maana mchezo wa ubao unanifaa sana kama mwanamke, ndiyo.

Napenda kulala mapema. Maana mtu ukilala mapema, asubuhi utamka kama umechangamka, hautamka na uchovu, wala hautamka ukisikia maumivu mahali popote. Kulala mapema ndiyo siria kuamuka mapema na ndiyo siri ya kufanya kazi mapema.

Rangi yangu ya kupendeza ni manjano napenda rangi ya manjano sana maana manjano huwa inavutia kwa umbali kwa umbali sana rangi ya manjano utaiona na inavutia vitu vyangu vyote nyumba yangu ikokatika rangi ya manjano.

Nguvu zangu kazini ni kutarakilishi. Tarakilishi ndiyo nguvu yangu yote kazini. Nikiwa na tarakilishi, nisipokuwa na tarakilishi siezi fanya kazi chochote. Ndiyo maana tarakilishi ndiyo nguvu yangu kazini.

Ndio, nimewai kuanzisha biashara yangu. Na ilienda vizuri sana na hadi sasa naifanya. Biashqra ni kukua na pesa ya kuanzisha na kujua kitu ambacho unafanya na kuipenda kutoka ndani kwa roho. Ndiyo, utafanya kazi nzuri na utapata mapato mazuri.

Napendelea surwali sana, maana surwali hainanga mgengano mingi, na pia surwali unaweza kufanya kazi ukiwa sawa, auhitaji kufunga-funga leso, ama kufanya chochote, unaweza kaa vizuri kwa amani.

Baada ya siku ndefu, mimi huwa natulia kitandani kwanza, bada ya kutulia kitandani, naweka filamu moja au mbili, naona nikila chakula changu cha jioni, baada ya kula chakula changu cha jioni, naingia kitanda na lala.

Mimi ni mtu wa kuamlka mapema. Kuamka mapema, ndil kuanza kazi mapema na ndio siku yako inachangamka. Ukiamka mapema, mambo yako huwa inaenda vizuri kuliko ukiamuka kuchelewa. Ukiamka kuchelewa, mambo hayataenda vizuri ambavyo inafaa.

Ndiyo naishi mahali nilipo zaliwa ila nina mpango wa kuhama Kwa mana mtu waziishi mahali ya ulipo zaliwa kwa mda mrefu hauta kuwa sawa ndo maana naonelea kupanga kuhama maana kuishi mahali ulio zaliwa sana haileti shangwe.

Kwa mimi, ni ngumu niende hospitalini, maana huwa nachunga afya yangu na afya yangu ni nzuri. Labda useme kuwa na homa kuenda kupewa dawa peke yake ila kwenda hospitalini, ni ngumu sana niende hospitalini.

Napenda msimu wavuli, maana msimu wavuli ni mzuri sana, msimu wavuli hauna joto jingi, mimea hukua, chakula hukua kingi, ila msimu wakiangazi hakuna chakula na hakuna maji.

Kinywaji baridi ninachokipenda huwa kinaitwa afya juice ni sharubati ambayo huwa inatengenezwa na matunda matunda ambayo ni originali Si vya kemikali ni matunda ambayo haijaekwa ama haijaongezwa kitu chochote.

Juisi ambayo ya matunda ninayo ipenda ni juisi ya matunda ya machungwa. Machungwa huwa ni tamu sana. Mi hupenda juisi ya chungwa na ndiyo ni meipenda tangu utotoni na sijawai badilisha hadi sasa.

Ndiyo, napenda asali. Asali ni sukari ambayo haijaekwa kemikali yoyote na ni sukari ambayo inatoka kwa nyuki na huwa inavunwa na watu wanaitumia. Na asali ni tamu sana. Kuliko sukari.

Kupunguza matumizi ya plastiki, huwa nikitumia kitu chochote ambacho huwa kimeweka katika plastiki, ama nikikunywa juisi ambayo iko kwa plastiki, huwa na naitupa ama nazichoma, huwa situpitupi ovyo ovyo.

Ndiyo napenda kujaribu teknolojia mpya maana teknolojia ndiyo kila kitu katika dunia ya sahii ndiyo maelekezo iko hapo kila kitu ukitaka kufaulu lazima ujue teknolojia ndiyo maana napenda kujua teknolojia mpya kila mara.

Programu ya simu ambayo mi huwa natumia mara kwa mara ni programu ambayo inaitwa tiktok Instagram na chatGPT na na maprogramu mbali mbali pia ila napenda hizo sana.